Je unapenda kununua vitu mtandaoni. Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka. Ninaweza kutafuta bidhaa mbali mbali, kusoma maoni ya wateja na kulinganisha bei bila kuenda sokoni. Pia, kununua mtandaoni hunipa chaguo kubwa zaidi ya bidhaa kuliko dukani mwak awaida. Hata hivyo, ni muhimu kuhakikisha tovuti ni salama na bidhaa ni halali kabla ya kulipia.

Unafanya masoesi asubui au jioni? Kwa kawaida, napenda kufanya masoesi asubui. Asubuhi kuna nisaidia kuwa na ngufu siku nzima. Akili inakuwa wazi na nirahisi kuwa na ratipa dhabithi. Lakini wakati mungine masoesi ya jioni pia ni mazuri kwa sababu unapunguza msongo wa mawazo baada ya kazi.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Nakumbuka vizuri kumbukumu moja nsuri ya utotoni mwangu. Mawazo ya kwanza yalionijia ni siku tuliposafiri kuenda kwa bibi yangu kijijine. Nilikuwa pamoje na wasasi wangu, ndugu zangu na binamu zangu. Tulicheza mchezo wa jadi kama kuruka kamba na kufukuza kuku uwanjani. Kilichofanya kumbukubu hii kuwa maalum ni furaha tuliyokuwa nayo pamoja bila simu au wasiwasi wa maisha. Kila mtu alikuwa anacheza na kufurahia mda. Nikikumbuka mambo hayo leo naisi furaha amane na shukurani kwa utoto mzuri niliyokuwa nao.

Nini kinacho kupa motisha kazini? Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi ninaifanya. Ninapo juwa kuwa kazi yangu inaleta mabadiliko chanya au kuwasaidia wengine nahisi nina sukumwa kufanya vizuri zaidi. Pia kujifunza mambo mapya na kukuza ujuzi wangu hunipa hamasa kubwa. Zaidi ya hayo kufanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano mzuri na heshima kuna nifanya nifurahie kazi yangu kila siku.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana, kwa kawaida na pumzika kidogo ili kuupa mwili wangu na akili nafasi ya kurejesha nguvu. Maranyingi nakula chakula cha mchana kwa utulivu. Kisha natembea kwa muda mfupi au nasikiliza muziki. Wakati mwingine, natumia muda huo kuzungumza na wenzangu au kusoma kitabu kifupi. Chaa kuniboresha. Hilo unisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Unawakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Napenda kuwakaribisha wafanya kazi wapia kwanjia ya kirafiki nenye kueleweka. Kama vile, kuwasalimu na tabasamu, kuwahamasisha na timu kuonyesha kila mtu kazi yake, kuwapa mwongozo wa hatua kwa hatua wa majukumu yao, kueleza maadhili, kanune na tabia sinaso heshimiwa kwenye ofisi, na kuchukua muda wa kuuliza na kusikiliza. Njia hii huwafanya wakazi wapya kujiamini kufurahia masingira yake na kuanza kwa motisha.

Niambie kuhusu majira yako unayo yapenda. Majira ninayo yapenda zaidi ni kiangazi. Kila mwaka, mawazo ya kwanza yanayo nijia ni wakati wa jua kali na siku ndefu ya kucheza nje. Ninakumbuka jinsi mara nyingi tulivyokuwa tukitembea kwenye bustani na kuogelea kwenye mto pamoja na familia na marafiki. Kile kilichonifanya, nipenda majira haya ni furaha ya kuwa nje. Hewa safi na mwanga wa jua, unaonipa nguvu. Katika kiangazi napenda kufanya mchezo ya nje, kwenda kwingineko na kusoma vitabu chini ya kivuli nikikumbuka hali ya hewa ya kiangazi naisi furaha uhuru na nguvu za kufanya kazi kila siku kwa furaha.

Mfereji gani wa tv unaofuata? Mfereji wa televisheni ninaofuata mara nyingi ni BBC. Swahili. Napenda sababu za habari zake kuwa za kweli, zinazoeleweka na zinazo nipa taarifu muhimu kuhusu dunia na Afrika. Pia napenda programu za elimu na utamaduni. Ambazo zinanisaidia kujifunza mambo mapya kila siku.

Unaboreshana aje michakato ya kazi? Ninapenda kuboresha michakato ya kazi kwa hatua kadhaa zilizo wazi. Ya kwanza, kutathmini jinsi kazi inavyofanyika sasa, pili, kuweka kipaumbele, tatu, kutafuta njia rahisi na mbadala, ya nne, kushiriki timu na ya mwisho kupima na kurekabisha. Hii inafanya kazi yangu kuwa rahisi yenye ufanisi na inafurahisha zaidi.

Mwandishi gani wa vitabu unampenda. Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni ngugi wa thiongo. Napenda jinsi anavyoeleza maisha ya kila siku ya watu wa kawaida. Changamoto za kijamii na utamaduni wakiafrika kwa lugha rahisi lakini yenye maana kubwa. Vitabu vyake vina nifanya nifikirie zaidi. Kuzingatia jamii na kunipa motisha ya kujifunza na kushiriki maarifa.

Lugha gani ungependa kujifunza? Lugha ninayopenda kujifunza zaidi ni kijapani. Napenda tamaduni za japani. Teknolojia zao na sanaa yao ya kipekee. Na kujua lugha yao kuna nisaidia kuelewa vizuri zaidi tamaduni hizo. Pia kujifunza kijapani kuna fungua fursa ya kusoma vitabu, kutazama filamu na kuwasiliana na watu moja kwa moja bila kutegemea tafsiri.

Je, unapiga kura? Ndio, napiga kura pale ninapoweza. Kwa kuwa ni njia muhimu ya kushiriki maamuzi ya jamii na kuonyesha mtazamu wangu. Napenda kutumia haki yangu ya kidemokrasia. Napiga kura kwa makini baada ya kujua wagombea, sera zao na jinsi itakavyo kuwa na adhari kwa jamii na taifa kwa ujumla.

Je, wewe ni mtu wakuchelewa au kuwai? Mimi ni mtu wakuwai. Napenda kupanga muda wangu vizuri na kufika mapema ili kuwepuka msongo wa mawazo. Na kuakikisha mambo yanaenda kwa utaratibu. Kuwai hunisaidia kuwa tayare, kufanya kazi kwa ufanisi na kuwanyisha heshima kwa muda wa wengine.

Ni zoea gani nzuri ulilojenga? Zoezi nzuri nililojenga ni kutumia kalenda kupanga siku zangu. Kila siku niliweka orodha ya kazi muhimu. Nikapanga muda wa kila mmoja na kuweka vipaumbele. Baada ya muda niligundua ninafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Nikipunguza kuchanganyikiwa na msongo wa mawazo. Zoezi hili linanifundisha umuhimu wa kupanga muda na kuendelea na utaratibu nzuri kila siku.

Unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida? Kwa kawaida, nalala masaa sapa hadi nane kila siku. Hii unisaidia kwa muka nikiwa na nguvu. Akili safi na kuwa tayari kwa kazi au shuguli sa siku. Napenda kulala mapema na kuamuka mapema. Ili kuekka ratipa thapiti na kuepuka uchovu.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda. Ingawa ninafanya mipango ya kazi vizuri. Mara nyingine napata changamoto katika kushughulikia shughuli nyingi kwa wakati moja. Kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kupanga kipaumbele kumaliza kazi kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ningependa kuimarisha mawasiliano ya umma. Ili kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa ufanisi zaidi.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kusimamia miradi au shuguli zinazo husisha, kupanga na kutatua changamoto. Napenda kuwona mpangilio wa kazi ukitimizwa hatua kwa hatua na kushirikiana na wenzangu ili kupata matokeo mazuri. Jukumu hili linanipafuraha kwani li nachangia maendelewo ya timu. Hunipa changamoto za akili na kunifanya ni hizi dhamani yangu kazini.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ninaipenda kuwa nacho zaidi ni kusimamia muda wangu wa kazi zangu kwa ufanizi mkubo. Ningependa pia kuwa na uwezo wa kushughulikia changamoto ngumu kwa uraisi. Na kufanya mamusi sahihi haraka. Uwezo huu unanisaidia kuwa na utaratibu, kuongeza tija na kusaidia wengine kwa nziya bora zaidi.

Unapenda kununua nini zaidi? Ninachopenda kununua zaidi ni vitabu na vitu vinavyo nisaidia kujifunza na au kuboresha maisha. Napenda vitabu kwa sababu hunipa marifa mapya na kunifungua fikra. Pia mara nyingine nanunua vitu vya matumizi ya kila siku. Vinavyo rahisisha kazi na kunifanya nijisikia vizuri.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Napenda kufanya shuguli za pamoja na familia yangu. Kama kula pamoja, kuzungumza na kushirikiana hadithi za siku. Au kutembeleana. Pia napenda kuenda matembezini au kusherehekea matukio maalum pamoja. Kwa sababu hunifanya nijisikie karibu nao na kuimarisha upendo na mshikamano wa kifamilia.

Je, unapenda kulema bostani? Ndiyo, napenda kulema bostani. Kazi ya bustani hunipa utulivu wa akili. Hunifanya ninizisikie karibu na mazingira. Na hunifundisha uvumilivu. Pia napenda kuona mimea ikikuwa hatua kwa hatua. Jambo lilalonipa furaha na kuridhika.

Kumbu kumbu gani nzuri unakutoka utotoni? Kumbu kumbu nzuri ninayoikumbuka kutoka utotoni ni siku nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu. Uwanjani karibu na nyumbani kwetu. Tulicheza michezo ya kawaida ya watoto. Tukicheza sana. Tukikimbia na kuruka kamba bila kuhesabu muda. Kila mmoja alikuwa akishiriki furaha. Na hiyo ilifanya siku hiyo kuwa maalum sana kwangu. Nikikumbuka kumbukumbu hiyo leo nahisi furaha na utulivu wa maisha ya utoto.

Unahifadhi data yako wapi? Kwa kawaida, nahifadhi data yangu kwenye hifadhi salamu kulingana na aina ya data. Mara nyingi hutumia hifadhi ya mtandaoni. Kwa urahisi wa kufikia kutoka kifaa chochote, na pia hifadhi ya ndani kama kompyuta au diski. Ya anche kwa nakala rudufu. Njia hii hunisaidia kulinda data dhidi ya kupotea na kuhakikisha inapatika inapohitajika.

Kuwa nyumbani, unafanya nini? Ninapofuraha nikiwa nyumbani napumzika na kufurahia muda wangu kwa utulivu. Mara nyingi nasikiza muziki. Nasoma kitabu au natazama kipindi ninachopenda televisheni. Pia napenda kuzungumza na familia au kuandaa chakula kidogo. Jambo linalo nifanya nijisikie uhuru na mwenye amani.

Mchezaji gani wa michezo unampenda? Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Cristiano Ronaldo. Nampenda jinsi anavyojizatiti. Bidii yake na jinsi anavyoshirikiana na wenzake ili timu ifanikishe malengo. Pia huniinua moyo kuona ustadi wake wa kujitolea kwake. Jambo linalonifanya nihimizwe kufanya vizuri katika maisha yangu binafsi.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mfano wa mafanikio niliyoyapata kazini ni kukamilisha mradi muhimu kwa wakati uliowezesha timu yetu kufikia malengo yaliyopangwa. Mradi huo ulikuwa wa changamoto nyingi. Lakini kwa kupanga vizuri, kushirikiana na wenzangu na kutumia mbinu za kisasa, tuliweza kukamilisha kwa mafanikio. Mafanikio haya yalinipa furaha, motisha na kuongezeka kwa ujasiri wa kufanya kazi ngumu zaidi.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Tapia ya watu inayonijukiza zaidi. Ni ukweli wa kupotosha au kudanganya. Ninahisi ni vibaye pale mtu anaposema kitu ambacho si kweli ili kunufaika au kuudhi wengine. Pia napenda kuepuka watu wanaojitenga na kushindwa kushirikiana. Kwa sababu tapia hiyo sinafuruga mawasiliano na heshima.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya asale. Kila asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa kunywa kikombe cha chai tamu. Nilijifunza kunywa chai hii kutoka kwa mama yangu. Ambaye daima aliniambia kuwa husaidia kuanza siku kwa nguvu na utulivu. Baada ya kunywa chai, nahisi nikiwa na nguvu, akili safi na utulivu wa ndani. Kila kikombe kinanisaidia kuwa tayari kwa kazi na mambo ya siku.